Ushauri gani ningependa kumpa mtu mwingine? Inategemea huyo mtu labda anahitaji ushauri aina gani? Kwa mfano kama labda wewe ni mwanafunzi wa shule Ningeshauri uweze kufanya bidii katika masomo yako Manake elimu yako ndio itaeza kukusaidia katika maisha yako Unapofanya bidii kwenye masomo yako Utapata ya kwamba, utaeza kupata zile gredi ambazo ni za maana na ambazo zitaeza kukusaidia humo mbele Kwa hivyo, kama we ni mwanafunzi, ningekushauri Uwache raha mingi na utilia mkazo masomo yako Manaake, bila masomo, itakua vigumu sana kuweza kuchagua ni nini utaeza kufanya Manaake, kilakitu, kinahitaji masomo Kwa hivyo, kama we ni manafunzi, tafadhali chukua ushauri wangu Manaake bila masomo hakuna lolote ambalo unaeza kufanya katika maisha kwa ivo we mwanafuzi kwa hapo nje tafadhali nisikilize uweze kufanya bidi manaake masomo ndio ufunguo wa maisha.

Asubuhi ya leo niliweza kuamka mwendo wa saa tatu asubuhi Kitu cha kwanza nilipofanya baada ya kuamka nilieza kuenda pale kwenye sink na nikaweza kunawa uso wangu baadaye nikaweza kubrush meno yangu alafu baada ya hapo nikatayarisha kiamsha kinywa nini Kila ambacho nilikula leo asubuhi nilieza kutumia nilieza kutumia chai na mkate So chai na mkate nikakunywa asubuhi na hapo hivo hivyo breakfast yangu ikakuwa nzuri kabisa Leo sijaenda kazini nimekuwa tu ndani ya nyumba nikaweza kufanya mambo haya katika ya internet na mambo kama hayo Kwa hivo leo najihisi vizuri sana najihisi vyema huku nje leo kuna hali ya baridi hali ya anga sio nzuri sana Kwa ivo nimeamua niweze kukaa tu ndani ya nyumba ili niweze kufanya mambo ambayo yatanifaidi kwamba leo sijatoka nyumbani, leo niko ndani na vile nilivosema hali ya anga sio nzuri sana kwa hivo leo nimeamua nitulie Kisa na maana ni kwamba niko kwenye likizo kazini na nitaeza kurudi kazini tarahe tano januari mwaka ujao kwamba bado niko mapumziko na najihisi vizuri sana ili kuweza kutulia kwenye nyumbani na hali iko nzuri hali ya anga pia humu ndani nyumbani ni utulivu kwamba nashukuru kwa siku ya leo na nashukuru mungu kwa kuweza kunipatia siku njema.

Wakati timu yangu inaweza kushinda katika mchezo aina wote, mimi kwa upande wangu hua nachukua wale ambao kuwa tunapigane hiyo timu kwa pamoja, wale ambao kwa tunashabike hiyo timu, tunenda mahali, tunaza kupata vinywaji, na tunasherekea na kufurahiana, na vile vile kupatia na morali na kuaminia ya kwamba wakati mingine wa mchezo timu yetu itaweza kushinda vizuri. Kwa mamaranyingi huwa tunakaa pale, tunashabikia timu yetu, tunapiga makelele wa kifunga bao kama ni mchezo wa mpira vile na tunashukuru sana na tunapigia makofi na tunapiga makelele ili kuapatea morali na motisha wale wachezaji. Kwa hivyo anaposhinda, tunachukua pamoja, tunakaa pamoja, kama ni vinywaji tunakunywa pamoja na tunasherehekea vizuri na tunafurahiana. Kwa hivo wakati timi tunaposhinda, inkuangani furaha ya jab, inekuanga ni hali nzuri sana ya kusharekia kwa pamoja. Kwa hivyo wakati mingi, wakati mingi, wanakuan jambo lamaana, maanake tunaposharekia pamoja, tunafuraiana pamoja tukiwa tunasharekia timi yetu. Kwa mafanikio timu yetu ni mafanikio ya kila mtu na kila mtu aneaza kuhisi ya kwamba Yeye ni mmoja wa hiyo timu Kuna hile fura unaipata wakati timu yako inaposhinda mchezo fulani Unaeza kuhisi ya kwamba wewe mwenyewe ni wewe mwenye ni upande wewe huyo timu Kwa hivyo timu inaposhinda, timu kishinda, wewe pia unahisi ya kwamba wewe mwenyewe umeshinda.

Kwa kusema kweli, kulingana na majira, ya yale majira nawapenda zaidi ni majira ya vuli. Majira ya vuli huwa yanipatia hali ya kutulia. So wakati mwingi, wakati kuna hiyo hali ya vuli, mimi kinachofanya nipende hiyo hali ya anga, ni kwamba ni wakati kumetulia na hamuna mambo mingi. So unapata ya kwamba unaweza kukimbia huku na huku uende ukafanye mambo yako maanake hamuna joto na vile vile hamuna baridi so hiyo hali ya anga huwa inanifurahisha zaidi na inaweza kunifanya nifanya mambo mingi katika maisha yangu Naweza toka pale nifike kama ni sokoni nikanunue vitu ninavyohitaji Nazenda pale nitulie ama pia naeza chukua katuo Nitembee huku na huku bila kuwa kuhisi joto vile vile naeza kutembea hivi bila kuhisi hio hali ya ya masika ama hali ya mvua Oneke ni hali anga ambayo imetulia So mi hupenda sana majira ya vuli shughuli ambazo mi hupenda kufanya wakati huo ni kwamba nikitaka kuenda kama ni town ama nikitaka kuenda mahali popote pale naenda bila wasiwasi Kwa hivyo kama nina shughuli yoyote mahali popote pale Naezaenda nifanye bila kuwa na wasiwasi wote vile vile hali hii pia unapata ya kwamba Si lazima maybe uvae nguo za baridi sana ama vile utembee na mwavuli ama nini unakuwa ni kama wewe uko katika ile hali ambayo inakupendeza, unavyovaa unavyotaka Unaweza kufanya yale mambo, ambayo unahitaji so huwa najipata kwamba kama ni kuenda pale kwenye jiji naweza kaa na marafiki, tunaweza tulia, tunaweza kunywa vinyaji tunaweza kufurahia ile hali ya yule mwingine na vile vile tunaweza kushughulika na kupatiana mawazo katika hali hii So wakati kama huo mimi huwa niko na raha mingi sana maanake najihisi ya kwamba Naeza kufanya mambo yangu bila kuathiriwa na hali ya anga ni hali ambao ni nzuri sana na ni majira ambao kila wakati huwa natamani yawe katika maisha yangu So majira ya vuli ni majira ambayo inanifanya natulia na huwa nahisi vizuri kabisa maanake nikiweza kufanya mambo yangu nafanya mambo yangu bila wasiwasi kwa hivyo kwa hayo majira, majira ya vuli nayapenda zaidi.

Kompyuta mara nyingi huwa natumia kuweza kutembelea zile site tofatofauti ambazo mimi napenda na vile vile natumia kompyuta yangu sana sana kuweza kusoma vitabu zangu ambazo nafurahia So kama labda wakati fulani nitaweza kuingia kwenye vitovu za jamii kama vile Facebook ama Twitter ama mambo kama hayo niweze kuona nini inaendelea vile vile naweza chukua hiyo wakati fulani katika kompyuta yangu niweze kuangalia emails zangu niweze kujua ni yapi ambayo yameweza kutumiwa kwenye email yangu vile vile nitumie kuyajibu vile vile wakati fulani wakati labda nimeboeka sana Natumia kompyuta kucheza michezo aina tofauti tofauti ili kuweza kuangalia kwamba nimetumia wakati wangu vizuri vile vile niweze kuweka mziki nisikilize ama wakati fulani niweke kama ni movie niweze kujifurahisha. Vile vile naweza chukua wakati huo niweze kuangalia zile vitabu ambazo mimi napenda kuzisoma Nizisome pole pole kama nimetulia ama vile vile niweze kutumia kompyuta kuwasiliana na marafiki zangu Facebook ama labda ni kwenye Twitter na vile vile niweze kujua ni yapi yanaendelea katika maisha vile vile nikipata nafasi pia naweza kuchkua wakati huo nitumie kompyuta yangu niende kwele pale kwenye livestream kama labda wakati nigependa kuangalia habari ama nipende kujua ni yaapi yanaendelea katika maisha naniweza kusikiliza ili nizjifahamishe na mambo vile yanavyoendelea katika maisha So kompyuta langu nalitumia kwa mambo tofauti tofauti.

Mimi, kile kitu ambayo inanifanyanga nifurahi sana, wakati niko na marafiki zangu wakaribu, tunaweza kukumbuka yaliyopita, tunaweza kufurahia na kupiga zile stori zetu za kitambo, na vile vile kuweza kujuliana hali, huwa inanipatia furaha mingi sana. Vile vile wakati huo kama kuna kitu tunaweza kutengeneza chakula pamoja na tunakula pamoja na vile vile tunaweza kuelezana mambo fulani fulani katika maisha Tunaweza kujuliana hali, unaendeleaji habari ya masiku, mambo kama hayo kama ni rafiki ambayo tumeweza kuishi naye kutoka kitambo, tunaweza kumbuka yale yaliopita na tunaweza kuelezana vile mambo yalivyokuwa vile vile tunakumbuka utoto wetu yale mambo tulikuwa tikiyafanya shuleni yale mambo tulikuwa tukifanya hapo kitambo na huwa inanipatia raha nyingi sana Kwa wakati mwingi ni kukaa na marafiki na kuweza kujuliana hali na kuweza kupatia na mawazo mawazo vile vile na kuweza kukumbuka yale yaliopita ili tukae pamoja so kukaa marafiki Ndiyo jambo ambalo huwa zinanipatia furaha zaidi.

Zile programu ambazo huwanatumia mara nyingi ni programu ambazo zinahusika na hali ya mawasiliano kama vile email, vile vile naeza kuingia kwenye Facebook, niweze kuangalia yaapi ya yaliojiri. Vile vile naweza kuingia kwenye YouTube niweze kuona mambo tofutofauti ambayo yanaweza kunifurahisha kama labda ni kuangalia mziki niweze kujibamba Ama labda niangale kwenye movie ambayo inaweza kunifurahisha Ndapale kwenye YouTube So sara sana zile programu ambazo hutumia Niyo email, Facebook na YouTube sana sana Izo amboza zinaweza kunifanya niweze kujua yale ambayo yanaendelea na vile vile niweze kujilemisha Kwa mambo kadha kadha na kuweza kuangalia la mambo ambayo yananifurahisha na yana nielemisha So mambo kama hayo iza mba programu huwa nazipenda zaidi.

Mimi sana sana napenda kuandika kwenye kompyuta. Maanake wakati ninapoandika kwenye kompyuta, huwa nahisi ya kwamba, naeza kuandika kwa hali ya haraka, na vile vile kazi yangu inaweza kukua safi, ili mtu yeyote yule pale, popote alipo, anaweza kusoma maandishi yangu. So ninapo enda pale kwenye kompyuta, na ninaandika huwa nahaisi ya kwamba, mtu yeyote pale, popote pale, hatakuwa na shida yeyote, kuweza kusoma ni nini hicho, nimeandika. Kwa hivo mara nyingi sana, mimi napenda kutumia kompyuta kuandika yale ambayo ningependa mwenzangu aweze kuelewa zaidi maanake wakati mingi ukiandika kwenye mkono, mkono unachoka na vile vile kuna watu ambao hawawezi kusoma maandishi yako kwa vizuri maanake wakati unandika kwenye kitumia mkono wako Kuna hile mbao labda haezi akaelewa ni ningu mandika Lakini ukiandika kwenye kompyuta, mtu yeyote yule pale inakuwa ni rahisi zaidi aweze kuelewa yale mambo ambayo umemuandikia. Kwa hivyo sana sana mimi napenda kutumia kompyuta.

Ile mahali pa historia ambayo ningependa sana kutembelea, ni nchi ya Misri ili niweze kuona piramidi za Misri. Vilevile ningependa kufika nchi hiyo niangalie vilevile pia piramidi za Giza na vilevile piramidi kubwa ili niweze kuelewa historia vile wana Misri walikuwa wanafanya mambo yao, vile vile farao alikuwa anazikwa na kwa kuekwa kwenye piramidi hizo, kwa hivyo ningepata nafasi sana, ningependa sana kutembelea nchi ya Misri ili niweze kutazama piramidi ambazo wako nayo, mahali ambapo ningependa sana kutembelea ili niweze kujua zaidi yale ambayo yalikuwa yanaendelea katika nchi hiyo, piramidi za Misri, piramidi za Giza na piramidi kubwa ni ambazo ningependa sana kuzitazama nikifika kwenye nchi ya Misri.

Ile zana ya DGT ambazo natumia kila siku ni AI, Artificial Intelligence. Manake labda ningependa kupata maelezo fulani kuhusu kitu chochote, basi nitaenda pale kwenye mtandao na ile AI inaweza kunipatia yale maelezo ambao ningependa ama ila ambayo ninatafuta na nazidi kunielemisha zaidi.

Mimi ningependa kujaribu mchezo wa kriketi, ni mchezo ambao nikitazama wengine wakicheza hua nafurahia Kwa hivyo ni mchezo ambao nikipata nafasi ya kujifunza, naeza kunifurahisha sana Manake nikieza kujua mchezo huu, najua ni mchezo ambao, naeza cheza mahali popote, napotembea ulimwanguni ni mchezo ambao ningependa sana kujaribu, ili pia niweze kujua umarufu wake na vile vile najua ni mchezo ambao unaweza kuchezwa popote na mtu yeyote pale hata kama ametoka katika nchi gani ya dunia.

Ule mfumo wa simu ambao ni napendela zaidi ni mfumo wa Android kwenye simu. Mfumo huo ni meuzia kutoka kitambo vile vile napata kwamba inaweza kunisaidia kuweza kufanya yale mambo ambao ningependa kufanya katika simu yangu ya mkononi. Mfumo wa Android ni ndiyo mfumo ambao wa simu ambao naipenda zaidi.

Mimi napenda kucheza na watoto, wakati unacheza na watoto, unakuwa na furaha fulani katika maisha yako, maanake pia wanakukumbusha wakati wako wa utoto, unacheza na watoto, ni jambo ambalo linani furahisha sana, unaskia raha sana, unapocheza na wao, unafurahia vile vile, kukumbuka vile utotoni mwako ulikuwa, na inakupatia raha maanake watoto hawana mawazo mingi Watoto ukicheza na wao vilevile wanakufurahisha katika mchezo wao, na unapata ya kwamba umeweza kutumia muda wako vizuri na vile vile wanakupatia raha katika maisha yako na unaeza unasahau yale mambo ambayo yalikuwa yanakusumbua akilini kwa hivyo mimi sana napenda kucheza na watoto.

Siku yangu ya kuzaliwa ni siku kubwa sana katika maisha yangu Manake ni wakati ambao nakumbuka kwamba nimeongeza miaka yangu katika maisha Mara nyingi huwa napenda kushiriki hii siku na familia vile vile pamoja na marafiki ni siku ambayo tunasherekea kwa kuweza kupata vinywaji vile vile naeza kupata wakati tunatumia tungeenda pale dukani tunanua keki na vinywaji na chakula zawadi ambayo naezapenda siki ya kuzaliwa ni labda nipate nguo ama mavazi manake nikipata nguo ama mavazi ni kita mbona nita kwa naona na nita kwa na kumbuka kwa siku mingi zijazo kwa siki ya kuzaliwa ni siku ambao inanipatia msisimuko na naeza kufraia zaidi ni siku kubwa sana sana kubwa katika maisha ya.

Kwa familia, mara nyingi, kile kitu ambacho mimi napenda ni wakati tunatoka pamoja na tunaenda pale katika sehemu za kufuraia nakaa na familia yangu, kama ni vinywaji tunakunywa, kama kuna sehemu ya watoto na tuleza kuka pamoja na kuweza kufurahiana kwa hivo mimi sana sana kuka na familia Napenda kuenda kwenye sehemu ambazo tunaeza kukaa na kupumzika na vile vile kuna sehemu ya watoto ambapo wanaza kuenda kurukaruka ama kama ni kuogelea ama na mambo kama hayo.

Pale kazini, kile kitu ambacho wamepatia kipaumbele kwa hali ya mawasiliano ni kutumia barua pepe. Saa mara nyingi, tunatumia barua pepe, ili kuweza kuwasiliana na wenzetu. Pale kazini, pale kwenye ofisi, ama vile vile kuweza kuwasiliana na wale ambao wako mbali na sisi. Kama vile labda tungependa kununuwa vitu, ama tungependa kueleza jambo fulani huwa tunatumia barua pepe pale kazini ama pale ofisini kuweza kuwasiliana na wenzetu.

Mimi sana sana huwa na penda kufanya mazoezi asubuhi. Nikiamka asubuhi, jambo la kwanza, baada kuweza kuosha uso, vile vile, bada kuweza kusuguwa meno yangu, huwana nainigia kwenye mawazo, wana inge kwenye mazoezi pale asubuhi. Nikisha fanya mazoezi, kama ni push-ups na mnai, ama kwenda pale nje, nweze nikakimbia, nikirudi, najisikia mwili, umeweza kusisimka, hapa naweza ingia kwenye bathroom niweza kuoaga na siku yangu inaanza vyema zaidi na sike wile vile kama akili imetulia na niko tayari kwa siku hiyo kufanya kazi zangu za kila siku.

Napeenda kuenda cinema mara moja kwa wiki Maanake unapata yakwamba wiki nzima niko kazini na nikona shuguli mingi Kwa hivyo ikifika kama wikendi Ikifika pale kwenye cinema naweza kufurahia na kutazama zile filamu ambazo zinanifurahisha na inanipatia vile vile ali ambapo nitaweza kuface hio wiki ingine kama akili imeweza kutulia nimeweza kufurahia kukaa pamoja na wezangu kwa mara nyingi napenda tu cinema, mara moja kwa wiki na hasusan wakati wikendi, wakati wa mpumziko.

Mimi hupenda kupiga picha mara nyingi sana wakati wote ninapopata nafasi kama nikona marafiki tumetulia mahali ama tuko katika sherehe fulani Mi hupenda kupiga picha Tuseme kama ni kwa siku naeza kupiga picha marambili ama tatu Inategemea hali iko vipi wakati napotembea tembea katika mitaani na nimefika mahali ambapo pananifurahisha huwa napiga picha ili niweze kukumbuka wakati huo kwa hivo mara mbili ama mara tatu kwa siku na sana sana inategemea kama kuna mahali, kuna sherehe fulani ama tumetembea na warafiki mahali popote pale huwa tunapenda kupiga picha kwenye rununu zetu ili tuweze kukumbuka siku zijazo vile hali ilivyokuwa wakati huo.

Ile juisi ninaipenda matunda ni juisi ya matunda aina ya maembe. Hiyo juisi ya maembe uwa nasikia likiwa nzuri zaidi na huwa nanituliza. Kwa vile juisi ambayo napenda sana matunda ni juisi ya maembe. Ni nzuri na ni tamu vile vile huwa nafurahia sana wakati iko na ubaridi fulani naeza kufurahia sana hiyo juisi ya maembe.

Pahali pa ibada huwa naenda mara moja kwa wiki sana sana siku ya jumapili wakati tuseme mara moja kwa wiki napopata nafasi siku ya jumapili maramoja kwa wiki huwa naenda kwa ibada Wanasikia kwamba mwana wangu ratulia na vile vile naenda kujifunza mambo mengi mahali pale kuhusu maisha.

Kama kuna tatizo pale kazini, mara nyingi naweza kukaa na wenzangu, tunaweza kujielezea hilo jambo na tueze kupata suluhisho. Kwa kama kuna tatizo kazini, mara nyingi na kaa na wenzangu, ambao nafanya kazina nao, na tunaweza kujuliza, tutafanya namna gani. Tukishindwa, tutaenda kwenye mkubwa wetu, tumweleze, tuko na shida hii, na sasa tunaeza kulitatua vipi. Kwa hivyo tunakaa pamoja kama timu na tunaweza kushughulika na tunaongea na tunaweza kutafuta tatizo Kwa hivyo kama kuna tatizo kazini, mara nyingi tunakaa na wale wanzangu amboa tunafanya kazi na wao na tunaweza kubadilishana mawazo na kama tukiona nijambo ambalo linakua ningumu zaidi tuna enda kwenye mkubwa wetu na tunamuelezea ili tuweza kupata usheri wake pale kazini.

Barua pepe huwa nangoja tuseme mara mbili au mara tatu kwa siku. A utapata kwamba nitafanya shughuli zangu za kawaida. Lakini napopata nafasi, naingia pale kwenye mtandao nieze kuangalia barua pepe ni ipi iliofika. Sababu ni kwamba unaeza kupata barua ya pepe, ambayo labda ni ya maana sana, na ineetaji e uweze kuzengatiwa katika hali ya dharura. Kwa ivo mara nyingi huwa nakikisha ya kwamba, kabla siku ishe, e nimeweza kutazama barua ya pepe ni ipi ambao nimeandikiwa, e mara tatu kwa siku.

Tukio muhimu katika maisha yangu, ni tukio ambapo niliweza kuoa bibi yangu, ninaishi naye. Maanake tukio ile lilikuwa ni jambo la maana sana, natuliweza kupata marafiki wengi, natuliweza kufurahia, kupata mpenzi wa maisha angu. Ni tukio ambayo, nalienzi sana mke wangu, ambaye tunaishi naye kwa iyo miaka mingi, tangu tuweza kukutana, tangu tuweze kuoana ni tukio ambalo ninafurahia sana maanake niliweza kutoka katika hali ya ujana na nikaeza kuingia katika hali ya uzeeni.